Mnyama wangu wa kufugwa ni mbwa na ana mwonekano wa manyoa mengi na ni mweupe. Napenda tabia zake kwa sababu ameiga kutoka kwangu. Mara nyingi yeye hunichekesha wakati tunacheza na yeye pale uwanjani. Ninapenda sana wanyamapori wa kufugwa kwa sababu hufanya mazingira yetu yawe na mwonekano wa kupendeza.